Ndiyo, napenda chakula kitamu chenye vitumbua vingi. Napenda sana pilau kwa sababu ni tamu. Na imeekwa nyama, halafu pia napenda nyama, napenda mchele, wali. Ya, napenda vitu, vitamu, vitamu, tu peke yake.